Jukumu ninalolipenda zaidi na ni kuwalinda na kuwatunza wanangu. Napenda jukumu hilo kwa sababu huwa nahisi kama nimekamilika wakati ninapowalisha ama napowalisha Ama ninaposikiza hadithi zao, ama ninaposikiza matatizo waliokumbana nayo shule, ama wanayopata kwa maisha yao ya kila siku, ninapenda sana hilo jukumu la kuwalinda wana wangu yaani.

Ndiyo napenda kuoga kwa majimoto majimoto ni rahisi sana kuoga nayo kwa sababu ni majimoto haya umizi ngozi kisha kwaisi ngozi vizuri ni kama inapapaswa ni kama Pia majimoto yanatoa uchafu kwa mwili ule uchafu uleogandia Yani ukipaka sabuni kwa kidude chako cha kuoga kisha usugue na majimoto uchafu wa toka wote ilhali kwa majibaridi huo uchafu uliogandia kwa ngozi unaeza kosa kutoka hasa napenda sana kuoga na majimoto kwanza mi uoga na majimoto kila siku.

Je, unapenda chakula kitamu? Ndiyo, sidhani kwamba kuna mtu ambaye hapendi chakula kitamu. Tukisamba tu ukweli, hakuna mtu hupenda kula chakula yaani, unakula, unahisi. Hichi chakula lazima kifanyiwe, kiongezwe hiki na hiki, ndipo kiwe kitamu. Ama chakula ambacho, wajio kuna chakula ambacho miwa hasikipendi na mtu mwingine anaeza kukipenda. Lakini kila mtu wanapenda chakula kitamu Kwa hivyo kama swali nako ni Je Napenda chakula kitamu, jibu langu ni ndiyo napenda chakula kitamu.

Jambo gani la dini ni muhimu kwako? Maombi. Anapenda maombi. Anapenda kuomba. Sababu sasa huo ndo wakati wangu. Mimi kuongia na mola wangu. Kumambia mashidazangu. Kumpashukrani. Uhai. Kumomba. Yani kumomba. Anifanyi mambo. Ni wakati wangu wakuhuru. Kuongia nitakavio. Maona? Ni wakati wangu. Naeza kudiexpress vile nasikia.

Sisomi gazeti mara ya mwisho kusoma gazeti nilikuwa mdogo sana mtoto mdogo sana. Gazeti siku hizi hazina ule umuhimu ziliyo kuwemo nao hapo kitambo. Kusababu sasa gazeti. Hata zikiandika taarifa zina andika taarifa ya uwongo mara mingi. Ok si ya uwongo sana lakini taarifa ambayo ime iko influence na propaganda kama ya sirikani. Kwa hivyo sioni umuhimu ama sisomi gazeti. Mara mingi, nategemea taarifa za kutoka kama TikTok, kama Facebook, kama.

Ndiyo Nimefuga kuku, nimefuga ngombe, nimefuga mbuzi, nina pia paka, nimefuga mbwa Kwevo nimewai fuga wanyama wengi ila nimewafuga huko nyumbani, si huku town Town hauna chakula chakuwalisha, huna space Inayotosha kuwaweka ila huko nyumbani unajiri tu mfanyakazi anabaki huko akiwachunga wewe unakuja huku, huku basi nafuga paka peke yake.

Kusema kweli. Sipendi kufanya kazi na watu wengine Mimi nikifanya kazi na watu hua naonamakosa yao sana. Naona wakifanya kazi vile ambavyo sitaki na kasirika na jawana hasira. Naongea vibaya sitaki sipendi. Mimi ni ile wanaita kwa kimombo wanaita control freak. Sipendi kabisa kufanya kazi na watu wengine. Napenda kazi kufanya pekee yangu sababu nikiwa pekee yangu najua vile nitakavyopanga kazi yangu ni ifanye mwenyewe hadi ikamilike iwe kamilifu yaani haina tumakosa makosa na chukia sana tumakosa kwenye kazi.

Je unapenda kujaribu teknoloji ya mpya? Ah, mara nyingine napenda mara nyingine sipendi. Kusema tu ukweli teknoloji ya mpya inachangamoto nyingi sana Zenyewe saa ingine hujui kuitumia saa ingine si wewe ata hujalengwa utumie hiyo teknoloji ya waona ama hawajai tengeneza kutumiwa na mtu kama wewe siya mlewe Kwa hivyo, uneza kwasa kujua hiyo nteknolojia gani. Lakini mara nyingine, teknolojia kwa sababu inaraisisha kazi. Unapenda, tu hunafurai kuitumia.